Jee, umewai kufanya kazi ya kujitolea? Jibu ni ndiyo. Nimewai kufanya kazi ya kujitolea katika maeneo tofauti. Na imenipa uzoefu mzuri sana katika maisha yangu. Kwanza, niliwai kujitolea kama mwalimu wa isabati katika shule ya msingi. Nilikuwa nikisaidia wanafunzi kuelewa masomo ya isabati kwa uraisi. Hasa wale waliokuwa na changamoto katika hesabu. Nilifurahia sana kazi hiyo kwa sababu niliona jinsi wanafunzi walivyokuwa wanapata uelewa na kuwanza kujiamini zaidi darasani. Kujitolea huko, kulinifundisha umuhimu wa uvumilivu, mawasiliano mazuri na kusaidia wengine kufikia malengo yao. Pili, niliwai pia kujitolea kama mkaguzi wa hesabu katika kampuni ya Sheblila. Katika nafasi hiyo, nilikuwa nikisaidia kukagua taarifa za kifedha, kuhakikisha matumizi na mapato ya naandaliwa vizuli na kusaidia kampuni kuwa na uwazi na usimamizi mzuri wa fedha. Uzoefu huo, uliniongezea ujuzi wa utaram wa ukaguzi na kunifanya niwe makini zaidi katika maswala ya fedha na uwajibikaji. Kwa ujumla, kazi hizi za kujitolea zimekua na mchango mkubwa katika maendeleo yangu binafsi na kitaaluma. Zina nisaidia kupata uzoefu, kujenga uwezo wa kufanya kazi na watu mbalibali na pia kuchangia katika jamii na taasisi nilizo hudumia. Pia zina nipa fursa kubwa sana ya kueza kuajiriwa katika kade mbalibali katika makampuni mengine. Na amini, kujitolea ni jambu muhimu sana kwa sababu linasaidia sio tu wengine, bali pia linamjengea mtu kiujuzi na kimaadili.

Jee, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Napenda sana kuanza siku mapema kwa sababu asubuhi huwa ni mda wa utulivu na amani. Ambapo akili inakua freshi na mazingira yanakua tulivu bila kelele nyingi. Kuamka mapema hunisaidia kupanga vizuri ratiba ya siku, nikiwa nimemka mapema napata nafasi ya kujiandaa pole pole bila haraka. Kufanya mambo muhimu kama kusoma, kuandika mipango ya siku, au hata kufanya mazoezi kidogo ya mwili. Hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kuikabili au kukabiliana na majukumu ya siku. Pia, napenda asubuhi kwa sababu ni mda ambao ninaweza kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Mara nyingi akili inakua makini zaidi, asubuhi kuliko usiku. Hivyo ni rahisi kufanya kazi za umuhimu au kujifunza jambo jipya. Ingawa usiku pia unaweza kuwa mda mzuri kwa watu wengine. Mimi binafsi napendelea kuamka mapema kwa sababu kuna nipa mwanzo mzuri wa siku na kunanisaidia kuongeza ufanisi. Pia, kuamka mapema hunifanya niwe na muda wa kutosha wa kupumzika usiku, jambo ambalo ni muhimu kwa afya na nguvu za mwili. Kwa ujumla, kuamka mapema ni sehemu ya mtindo wa maisha ninaoupenda kwa sababu hunisaidia kuwa na nidhamu, kupanga vizuri na kufanya mambo yangu kwa utulivu na mafanikio.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki na nimekuwa nikiyapa kipaumbele kwa sababu Ninaamini mazoezi ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku Kwanza kabisa, mazoezi hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na kuongeza nguvu Ninapofanya mazoezi mara kwa mara, mwili wangu unakuwa na uwezo mzuri wa kufanya kazi na ninajisikia mwenye nguvu zaidi katika shughuli zangu za kila siku. Pia mazoezi husaidia kuboresha mfumo wa mzunguko wa damu na kufanya moyo kuwa na afya. Aina ya mazoezi ninayopenda kufanya ni pamoja na kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo na mazoezi rahisi ya viungo kama push-ups, squats na stretching. Mazoezi haya hunisaidia kuupa mwili uimara na pia kupunguza uchovu wa kukaa muda mrefu bila kufanya harakati yoyote. Pili, mazoezi yananisaidia sana katika upande wa akili na hisia. Baada ya kufanya mazoezi, huwa najisikia nikiwa na utulivu na furaha zaidi. Mazoezi, hupunguza msongo wa mawazo na husaidia akili kupumzika. Hii ni muhimu sana hasa baada ya siku yenye majukumu mengi au changamoto kazini au masomoni. Pia, kufanya mazoezi mara kwa mara, hunisaidia kuwa na nidhamu na ratiba nzuri. Inanifanya nijue jinsi ya kupanga muda wangu vizuri, ili nipate nafasi ya kujiajiri na kujifikiria na kujijali kiafya. Mazoezi pia hunifanya nipate usingizi mzuri sana, jambo ambalo linaniongezea ufanisi wangu inayo Kwa siku inayofuata. Kwa ujumla, ninaona mazoezi ya mwili kama uwekezaji mkubwa katika afya yangu ya sasa na ya baadaye Si tu kwa ajili ya kuonekana vizuri, bali pia kwa ajili ya kuwa na maisha yenye afya, nguvu na furaha.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya kahawa mpya iliochemshwa, hasa asubui. Harufu hii hunipa hisia ya utulivu na mawazo mazuri kwa siku. Kila mara ni napo inusa najisikia kama ni na nguvu mpya na hamasa ya kuendelea na shuguli zangu. Labda ni kwa sababu kahawa inaharufu ya kipeke sana. Yenye mchanganiko wa joto na ratha tamu kidogo. Pia inanifanya ni kumbuke mazingira ya nyumbani au sehemu tulivu ambapo watu wanakaa pamoja na kuzungumza. Nakumbuka mara nyingi, nilianza kuipenda halufu hii kipindi nilipokuwa nikisoma au kufanya kazi. Kwa sababu, kahawa ilikuwa sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku. Ilikuwa inanisaidia kuamuka mapema na kujianda vizuri kwa majukumu ya siku Halufu hii pia inaniletea kumbukumbu nzuri kama vile mda wa mapumziko, mazungumzo na marafiki au hata wakati wakujitafakari peke yangu ni halufu ambayo inanipa amani na furaha Ninapo pata halufu hiyo huwa najisikia nikiwa na furaha, nikiwa mturivu na wakati mwingine, hata ninapata hamu ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa ujumla, ni harufu ambayo inanifanya nijisikie vizuri inanipa hisia ya faraja.

Mazingila gani ya kazi unayapendelea? Hhh mazingila ya kazi ninayo yapendelea ni mazingila ya kazi ambayo ni tulivu, yenye ushirikiano na yenye heshma. Mmhh mazingila mazuri ya kazi ni muhimu sana kwa sababu yanasaidia mtu kufanya kazi kwa ufanisi na pia kuwa na furaha kazini. Hh Kwanza, napenda mazingira ambayo kuna utulivu na mpangilio mzuri. Hhh Kwa sababu hali hiyo, hunisaidia kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu mwingi. Mmh Pia, ofisi au sehemu ya kazi ikiwa safi na imepangwa vizuri huongeza motisha ya kufanya kazi. Pili, napendelea mazingira yenye ushirikiano wa timu. Ni vizuli kufanya kazi mahali ambapo. Hh ukh watu wanasaidiana, wanawasiliana vizuli, na wanaweza kushirikiana kutatua changamoto. Hhh Hii huleta mshikamano na kufanya kazi iwe rahisi zaidi. Mchh Tatu, napenda mazingila ambayo kuna heshima na uongozi mzuri. Wakati viongozi na wafanya kazi wanaheshimiana na kila mtu anathamini mchango wa mwenzake inajenga hali ya kujiamini na amani kazini. Pia, napendelea mazingila ambayo yanaruhusu kujifunza na kuendeleza ujuzi kama kupata nafasi ya mafunzo au kutumia teknolojia mpya. Mhh Hii unifanya nijisikie ninaendelea kukua kitaaluma. Kwa ujumla, mazingila ninayo pendelea ni yale yanayo changanya utulivu, ushirikiano, heshima na fursa ya maendeleo.

Unahifadhi data yako wapi? Mimi ninaifadhi data yangu katika sehemu mbali mbali kulingana na aina ya taarifa na umuhimu wake Kwa sababu sikuhizi, taarifa ni muhimu sana Napenda kuhakikisha kuwa data yangu iko salama Inapatikana kwa urahisi na pia haipotei endapo kifaa kimoja kita haribika Kwanza kabisa, mara nyingi ninahifadhi baadhi ya mafaili yangu kwenye memory sticky au flash disk. Hii ninjia rahisi sana, hasapale ninapotaka kubeba taarifa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa mfano, nikihitaji kuhamisha nyaraka muhimu au wasilisho au taarifa za kazi, memory sticky au flash disk. Inanisaidia kufanya hivyo kwa haraka Pia ni rahisi kuitumia hata bila interneti Pili, mimi pia huwa na utaratibu wa kufanya backup ya data yangu Backup ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kuzuia upotevu wa taarifa Kwa mfano, kama kompyuta ikiharibika au simu ikipotea bado naweza kupata nakala ya data yangu ilioyohifadhiwa sehemu nyingine, backup inaweza kuwa kwenye hard drive ya nje au kwenye cloud storage. Tatu, ninahifadhi baadhi ya taarifazangu kwenye simu yangu. Simu sikuhizi ni kifaa muhimu sana kwa sababu hubeba taarifa nyingi kama picha, mawasiliano, kumbu kumbu na baadhi ya mafaili madogo ya kazi. Ninapenda simu kwa sababu inanipa uwezo wakupata taarifa zangu muda wawote na popote pale nitakapo kuwepo. Nne, ninatumia pia Google Drive kuhifadhi data zangu. Google Drive nisehemu nzuri sana kwa sababu inaniwezesha kuhifadhi mafaili mtandaoni na kuyafikia kutoka kifaa chochote. Pia, inanisaidia kushirikiana mafaili na watu wengine kwa urahisi. Hasa kwenye kazi au masomo. Faida kubwa ya Google Drive ni kwamba data inakuwa salama na haipotei kirahisi. Tano, sehemu kubwa ya data yangu ni naifadhi kwenye kompyuta. Kompyuta ni kifaa kikuu kwa kazi nyingi kama kuandika ripoti, kutengeneza spreadsheet, kufanya uchambuzi wa taarifa na kuhifathi mafaili mengi. Ninapenda kutumia kompyuta kwa sababu ina uwezp mkubwa wa kuhifadhi data na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mwisho, katika mazingira ya kazi rasmi, hasa kwenye taasisi za uma, data nyingi uhifadhiwa kwenye mifumo ya serikali. Mifumo hii huwa na usalama juu na matumizi au hutumika kuhifadhi taarifa muhimu kama taarifa za kifedha, taarifa za watumishi, mapato na matumizi na nyalaka za kiserekali. Mfumo hii ni muhimu kwa sababu inaweza kuhifadhi taarifa katika mifumo rasmi unaweza kufuatiliwa na kuthibitiwa kwa usahihi. Kwa ujumla, ninafanya data yangu na kuhifadhi katika njia mbali mbali kama memory stick au flash disk, backup, simu, google drive, computer na mifumo ya serikali ili kuhakikisha kuwa taarifa zangu ziko salama, zinapatikana kwa urahisi na hazipotei.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Jibu ni ndio. Mimi ni mtu wa ubunifu na naweza kusema kwamba ubunifu ni moja ya sifa ambazo ninazipenda sana katika maisha yangu. Ubunifu kwangu si jambo la kuchora au kufanya sanaa tu, bali ni uwezo wa kufikiri kwa njia tofauti, kuleta mawazo mapya na kutatua changamoto kwa njia ya kipekee. Namba moja, napenda ubunifu kwa sababu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana. Wakati mwingine, watu wengi huangalia tatizo kwa njia moja tu, lakini mimi hupenda kujiuliza, je, kuna njia nyingine bora zaidi, hii hunifanya niwe mtu wa kutafuta suluhisho jipya, badala ya kufuata njia za kawaida kila wakati. Namba mbili, ubunifu hunisaidia sana katika kazi na maisha ya kila siku. Kwa mfano, ninapokutana na changamoto kazini au katika masomo na penda kutafuta mbinu rahisi na za kisasa za kufanya kazi iwe bora na yenye ufanisi zaidi. Naweza kubuni njia mpya za kupanga majukumu kutumia teknolojia kusaidia kazi au hata kuleta wazo jipya ambalo linaweza kusaidia timu au jamii. Namba tatu, mimi ni mtu anayependa sana kujifunza vitu vipya, na hilo pia linaongeza ubunifu wangu, kadri unavyojifunza ndivyo unavyopata maalifa mapya ambayo yanaweza kukusaidia kuunda mawazo mapya. Kwa mfano, kujifunza kuhusu teknolojia, mifumo ya kisasa, au mbinu mpya za utatuzi wa matatizo kuna nifanya niwe na uwezo wa kufikiria kwa ubunifu zaidi. Pia, ubunifu hunisaidia kuwa mtu wa kuendana na mabadiliko. Dunia ya leo inabadilika haraka sana hasa katika teknolojia na kazi. Kwa hiyo, mtu mwenye ubunifu huwa na uwezo wa kuzoea mazingira mapya na kuleta mawazo yanayoendana na mahitaji ya sasa. Zaidi ya hapo, ubunifu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Ni vizuri kuwa na uwezo wa kuunda kitu kipya au kufanya jambo kwa njia tofauti. Hata katika mambo madogo, kama kupanga ratiba ya siku, kuandaa kazi, au kusaidia wengine, ubunifu unaweza kuleta matokeo mazuri. Kwa ujumla, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu, napenda mawazo mapya, napenda kujifunza, napenda kutatua matatizo kwa njia tofauti, napenda kuleta mabadiliko chanya. Katika kile ninachofanya Nina amini ubunifu ni jambo muhimu sana Kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

Ni lengo gani la mda mrefu unakazini? Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaruma, kuongeza ujuzi wangu, na kuwa na mchango mkubwa zaidi katika taasisi au kampuni ninayofanyia kazi. Namba moja, natamani kufikia na fasi ya juu zaidi katika taaruma yangu, kama kuwa mtaaruma au mtaaramu au kiongozi katika eneo la kazi yangu. Hii itanisaidia kutumia uzoifu wangu kusaidia, kuboresha mifumo ya kazi, uwajibikaji na maendeleo ya taasisi kwa uyumla. Namba mbili, lengo langu ni kuendelea, kujifunza na kujiendeleza hasa katika teknolojia na mbinu umpia zinaso usiana na kazi yangu. Ninaamini kujifunza kila wakati kuna saidia mtu kuwa bora na kuendana na mabadiliko ya dunia ya kazi za leo Namba tatu, natamani kazi yangu iwe na mana kwa jamii kwa kutoa huduma bora kusaidia maendeleo na kuakikisha kazi zinafanya au zinafanyika kwa ufanisi na uwazi mkubwa Kwa ujumla, lengo langu la muda mlefu kazini ni kuwa mtu mwenye mafanikio, mwenye mchango chanya na mwenye maendeleo endelevu katika taruma yangu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kila siku, mimi utumia njia ya usafiri wa kawaida kama daradara, bajaji, au bodaboda, kwenda kazini. Kulingana na mazingira ya siku hiyo, na umbali wa safari ninayo takiwa kufanya. Usafiri nisehemu umhimu sana ya maisha ya kila siku kwa sababu unasaidia mtu kufika kazini, shuleni, au kwenye shuguli nyingine kwa wakati. Mara nyingi napenda kutumia daladala kwa sababu ni usafiri unaopatikana kwa uraisi katika maeneo mengi. Hasa mijini. Daladala unisaidia kufika kazini bila galama kubwa sana. Ukilinganisha na kutumia usafili binafsi au kutumia bajaji au kutumia bodaboda kila siku. Pia daladala ni sehemu ambayo unakutana na watu mbali mbali na wakati mwingine unaweza kupata mazungumzo ya kijamii au kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu wengine Hata hivyo, kuna siku ambazo ninapendelea kutumia bodaboda na bajaji hasa pale ninapokuwa na majukumu ya halaka au ninapoitaji kufika sehemu fulani kwa muda maalumu bodaboda au bajaji inafaida ya kunipa uhuru zaidi wa kuchagua munda wa safari na pia kunifanya nisipate usumbufu wa kusubiri munda mlefu kituoni. Pia wakati wa mvua au hali ngumu ya hewa kutumia bajaji huwa ni rahisi zaidi. Kwa ujumla, njia ya usafili na utumia inategemea mambo kama muda, hari ya barabara, garama na ratiba ya siku hiyo. Nina jitahidi kuwakikisha kwamba usafiri ninauchagua unanisaidia kufika kazini kwa wakati na kuwanza majukumi yangu bila kuchelewa. Usafiri wa kila siku pia unifundisha umuhimu wa kupanga muda vizuli kwa sababu wakati mwingine kuna foleni au kuchelewa kwa daladala. Hua najitahidi kuondoka mapema ili nisichelewe kazini. Kwa hiyo, daladala, ni njia kuu za usafiri zinazo tumika kila siku na zote zinafaida zake kulingana na hali na maitaji ya siku husika.

Niambie kuhusu muziki unaoupenda. Mimi napenda sana muziki, na aina ya muziki ninawyoipenda zaidi ni bongo flavor, singeli, pamoja na mziki wa reggae na wakati mwingine pop na nyimbo za injili. Napenda muziki huu kwa sababu una ujumbe mzuri, una hisia na mara nyingi unaendana na maisha ya kila siku. Kwa upande wa bongo flavor, napenda jinsi wasanii wanavyoimba kuhusu mambo ya kijamii, mapenzi na changamoto za maisha. Muziki huu, hunifanya nijisikie karibu na utamaduni wetu na pia hunipa burudani sana. Kuna waimbaji ninaowapenda sana kama vile Diamond Platnumz, Jay Melody na Mbosso. Waimbaji hawa ni wasanii wa Tanzania, ambao wanatoa nyimbo zenye maana na zinazogusa maisha. Pia napenda reggae kwa sababu huwa na utulivu na ujumbe wa amani na matumaini. Mara nyingi mimi husikiliza muziki wakati wa mapumziko, nikiwa nyumbani au hata ninapokuwa safarini. Muziki hunisaidia kupunguza stress na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Wakati mwingine, nikifanya kazi au nikisoma napenda kusikiliza muziki wa taratibu ili kuongeza umakini. Ninaposikiliza muziki, ninaupenda najisikia mwenye furaha, utulivu na wakati mwingine napata hamasa ya kufanya mambo yangu kwa bidii zaidi. Muziki pia hunipa nguvu na kunifanya nijisikie kama ninaendelea vizuri siku nzima. Kwa ujumla, muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha kwa sababu unaniburudisha, unanipa faraja, unanifundisha na husaidia kuendelea na shuguli zangu kwa moyo mzuri.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, huwa ninajitahidi kufanya mambo mbali mbali ili kujituliza na kuhakikisha kuwa na weza kuendelea na majukumu yangu kwa ufanisi. Msongo wa kazi ni jambo la kawaida. Kwa watu wengi, hasa pale ambapo majukumu yanakuwa mengi, muda ni mdogo au kuna shinikizo la kutimiza malengo fulani. Kwa hiyo, mimi huwa na njia kathaa ninazo tumia kukabiliana na hali hiyo. Kwanza kabisa, huwa napenda kuchukua mapumziko mafupi, hata kama ni dakika tano au kumi, kuwacha kazi kidogo na kupumua kwa kina hunisaidia sana. Mapumziko haya, hunipa nafasi ya kupumzika na kupunguza mawazo mengi na kuondoa presha iliokuwa inanijenga au inaijenga ndani yangu. Maranyingi nikirudi kazini, baada ya mapumziko huwa na akili ilio tulivu zaidi na uwezo wakuendelea vizuri. Pili, wakati mwingine mimi hupenda kufanya mazoezi madogo ya mwili kama kutembea kidogo nje au ndani ya eneo la kazi. Harakati hizi hunisaidia kuondoa uchovu na kuongeza mzunguko wa damu mwilini. Mazoezi pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi. 3. Napenda pia kusikiliza mziki wa utulivu wakati ninapokuwa na msongo. Mziki hunisaidia kupumzisha akili na kubadilisha hali ya hisia. Wakati mwingine, mziki hunipafaraja na kunifanya nijisikie vizuri hata kama kazi ni nyingi. Nne, huwa na jitahidi kupanga upya majukumu yangu, msongo mara nyingi unatokea pale ambapo mtu anaona kazi ni nyingi sana kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mimi huandika kazi zangu na kueka vipaumbele nikianza na kazi muhimu zaidi kugawanya majukumu hatua kwa hatua, hunisaidia kuona kuwa kila kitu kinaweza kufanyika taratibu bila kukimbizana sana. Tano, mimi pia huamini katika umuhimu wa kuwasiliana na wengine. Wakati mwingine, nikihisi msongo mkubwa naweza kuzungumza na mwenzangu kazini au rafiki ili kupata ushauri au faraja. Kushirikiana na watu wengine, hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo na kuona kwamba si mimi pekee yangu ninayepitia changamoto. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuhakikisha kuwa napata usingizi wa kutosha na kulala vizuri kwa sababu ya afya ya mwili inamchango mkubwa katika afya ya akili. Mtu akiwa amechoka sana au hana nguvu msongo wa kazi huwa mkubwa zaidi. Kwa ujumla, wakati msongo wa kazi, mimi hujia tahidi kupumzika, kufanya mazoezi, kusikliza mziki, lakini pia kupanga majukumu vizuri na kuzungumza na wengine. Njia hizi hunisaidia kurudi kwenye hali ya utulivu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe za harusi. Napenda harusi kwa sababu ni tukio la furaha sana, linalowaunganisha watu wengi, familia na marafiki kwa pamoja. Harusi huwa na mazingira ya upendo umoja na kusherekea mwanzo mpya wa maisha ya wanandoa. Pia, napenda kuona watu wakifurahi, wakicheza mziki na kushirikiana chakula kwa pamoja. Harusi hunikumbusha umuhimu wa familia, urafiki na mshikamano katika jamii. Zaidi ya hapo, sherehe za harusi huwa na tamaduni nzuri, mavazi mazuri na nyimbo zinazoburudisha. Hivyo hunifanya nijisikie mwenye furaha na kupata kumbukumbu nzuri zaidi.

Unafuata matukio ya kimataifa? Jibu ni ndio. Mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa kiasi kikubwa na ninaona ni jambo muhimu sana katika maisha ya sasa. Kufatilia yanayotokea duniani hunisaidia kuwa na uelewa mpana kwa mambo mbali mbali na kujua jinsi matukio ya nje yanavyo weza kuathiri maisha yetu hapa nyumbani. Kwanza kabisa, napenda kufatilia matukio ya kimataifa kwa sababu dunia ya leo imeunganishwa sana. Kinacho tokea, katika nchi moja kinaweza kuathiri nchi nyingine kwa haraka. Kwa mfano, matukio ya kiuchumi kama kupanda kwa bei ya mafuta, mabadiliko ya soko la dunia, au migogoro ya kimataifa yanaweza kuathiri gharama za maisha, biashara na maendeleo ya nchi nyingi. Pili, mimi nafatilia maswala ya siasa na usalama wa kimataifa. Matukio kama mikutano ya viongozi wa dunia, migogoro au makubaliano ya amani ni muhimu kwa sababu yanaathiri utulivu wa dunia. Pia yanaweza kuleta mabadiliko katika mahusiano ya nchi na sera za kimataifa. Tatu, napenda kufatilia maendeleo ya teknolojia duniani. Teknolojia inabadilika kwa kasi sana na matukio kama uvumbuzi wa akili bandia, maendeleo ya blockchain au mifumo mipya ya mawasiliano. Huleta fursa mpya katika kazi, elimu na maisha ya kila siku kufatilia maendeleo haya hunisaidia kujifunza na kuendana na dunia ya kisasa nne, mimi pia hufatilia matukio ya kijamii na mazingira kama mabadiliko ya tabia ya nchi, majanga ya asiri na kampeni za kimataifa za kusaidia watu matukio haya hunikumbusha umuhimu wa mshikamano wa binadamu na jinsi dunia inavyohitaji ushirikiano ili kutatua changamoto zinazo tukabiri. Kwa kawaida, mimi hupata taarifa hizi kupitia vyombo vya habari kama vile televisheni, redio, mitandao ya kijamii na tovuti mbali mbali za habari. Pia, napenda kusoma makala na ripoti zinazo toa uchambuzi wa kina zaidi kuhusu matukio makubwa duniani. Kwa ujumla, kufatilia matukio ya kimataifa, hunisaidia kuwa mtu mwenye uelewa mpana, kujua kinachoendelea duniani, na pia kuwa tayari kwa mabadiliko yanayoweweza kuathiri maisha yetu. Ninaamini, ni jambo muhimu kwa kila mtu kufatilia habari za dunia ilikuwa na maarifa na mtazamo mpya.

Unaboreshana je michakato ya kazi? Ninaboresha michakato ya kazi kwanjia mbali mbali ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi, kwa haraka na kwa ubora zaidi. Kuboresha mchakato ya kazi ni muhimu sana kwa sababu kuna saidia kupunguza mudaa wa kufanya kazi, kupunguza makosa na kuongeza tija katika taasisi au kampuni husika. Kwanza, ninapenda kwanza kwa kupanga kazi vizuli. Huwa naandika majukumu yangu na kueka vipaumbele ili nijue ni kazi gani muhimu zaidi na inaitaji kufanyika kwanza. Hii hunisaidia kuepuka kufanya mambo kwa vurugu au kupoteza muda. Pili, ninatumia teknolojia na mifumo ya kisasa kuraisisha kazi husika. Kwa mfano, kutumia kompyuta, program za usimamizi wa tarifa, au mifumu ya kidigitali, husaidia kufanya kazi iwe raisi na yenye usahihi zaidi kuliko kutumia njia za zamani za karatazi. Tatu, ninaakikisha kuna mawasiriano mazuri na wenzangu kazini. Ushirikiano na mawasiriano husaidia kutatua changamoto mapema na kufanya kazi yendele bila kuchelewa. Nne, ninapenda kufanya tathimini ya mara kwa mara ya kazi ilikuona ni wapi kuna changamoto au sehemu inayohitaji kuboreshwa. Kwa kufanya hivyo, naweza kupendekeza njia bora zaidi au mabadiliko yanayo weza kuongeza ufanisi. Mwisho, ninajifunza na kujiendeleza kila wakati kupitia mafunzo na uzowefu mpya. Kwa sababu, maalifa mapya hunisaidia kuleta ubunifu na maboresho katika mchakato ya kazi. Kwa ujumla, ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga vizuri, kutumia teknolojia, kuwasiriana vizuri, kufanya tathimini na kuendelea kujifunza zaidi.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Jambo muhimu sana nililofundishwa katika maisha yangu, nilifundishwa na walimu wangu na wazazi wangu. Kwanza, wazazi wangu walinifundisha umuhimu wa nidhamu, uwaminifu na kufanya kazi kwa bidii. Walinielekeza kuwa mafanikio yanatokana na juhudi na uvumilivu. Na kwamba, mtu anatakiwa kuwaheshimu wengine na kuwa na maadili mema. Pili, walimu wangu shuleni walinifundisha mambo mengi muhimu kielimu na pia kimaisha. Walinisaidia kuelewa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha na kwamba mtu atijituma anaweza kufikia malengo yake. Lakini pia, kuna watu wengine kama viongozi kazini na marafiki ambao wamenifundisha umuhimo ushirikiano kuajibika na kuendelea kujifunza kila siku. Kwa ujumla, nimejifunza mambo muhimu kutoka kwa watu mbali mbali, lakini wazazi na walimu wangu wamekua na mchango mkubwa sana katika kunijenga.